Napenda sana mkate laini wa ngano nzima, hasa ule ulio tengenezwa kwa nafaka halisi na wenye mbegu kama halizeti au ufuta juu yake. Mkate wa aina hii hunipa nguvu, hunishibisha kwa muda mrefu, na huwa na ladha nzuri sana nikila asubui nikiwa na chai ya moto au kahawa. Pia naupenda kwa sababu ni mzuri kiafya na unifanya nijisikie nimeshiba bila kukula kupita kiasi.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma na kujifunza mambo mapya Hasa ya nayo husu elimu, teknolojia na mambo maendeleo ya kijamii. Napenda pia kusaidia watu kutatua matatizo, kubadilisha mawazo na kupata maarifa mapya kwanjia rahisi na ya kuvutia. Zaidi ya hayo, shughuli hii hunisaidia kupanua mtazamo wangu kunipa ufahamu wakina wa dunia na kunifanya nijisikie mwenye furaha na kuridhika kila ninapo jihusisha nayo.

Nakumbuka wakati mmoja wa ajabu, nilipokuwa nikitazama mchezo wa besiboli ambao bado haujapotea kwenye kumbukumbu yangu. Ilikuwa mechi kati ya timu ya New York Yankees na Boston Red Sox na hali ilikuwa ya shauku sana. Nilikumbuka hatua ya kushangaza ambapo mchezaji wa Yankees alikimbia nyumbani kwa kugonga mpira kwa nguvu na kuleta pointi muhimu. Huku mashabiki wakipiga kelele bila kuwacha. Nilijisikia msisimiko mkubwa, moyo wangu ukipiga kwa kasi na hisia za furaha na mshangao zikichanganyika Wakati huo ulionekana kuwa kama wakati wa dhahabu kwa sababu kulikuwa na mchanganyiko wa ushindani mkali na uzuri wa mchezo na kila ni kifikiri kuhusu kipindi hicho, bado ninahisi furaha na msisimiko wa kuona ushindi na ustadhi wa wachezaji.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kinanifanya nijisikie vizuri na kustarehe. Kuta ziko rangi ya bluu na nyepesi. Jambo linalotoa utulivu na amani wakati wa kupumzika. Kitanda changu ni cha kawaida lakini kina kiti laini na mapilo manne ambayo ufanya nifikie usingizi kwa uraisi. Kutoka dirishani, ninaweza kuona bustani ndogo ya nyumba. Na maranyingi nuru ya asubuhi uingiza chumba cha mwanga wa hasili unao nifanya nijisikie hai. Kitu ninacho penda zaidi ni rafu ya vitabu ilio karibu na kitanda changu. Kwa sababu napenda kusoma kabla ya kulala na iyo uongeza faraja na furaha ndani ya chumba changu.

Jukumu ninayopenda zaidi kazini ni kushirikiana na wateja au wanasheria wengine ili kutatua changamoto za kila siku. Napenda hasa wakati ninaweza kutumia ujuzi wangu kuelewa tatizo, kupanga suluhisho na kuona matokeo chanya yanayojitokeza kutokana na jitihada zangu. Inanifanya nijisikie kuwa na maana na kuwa sehemu ya timu inayofanikisha malengo. Huku pia nikijifunza mbinu mpya na kuboresha uwezo wangu wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa hakika, sehemu ya kushirikiana na wengine na kuona mafanikio kwa pamoja, ndiyo sehemu inanifanya nijsikie furaha kazini.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkononi. Naitumia kuwasiliana na familia na marafiki, kufuatilia kazi yangu za kila siku, kupata taarifa muhimu na hata kujiburudisha. Simu inanisaidia kupanga maisha yangu, kuokoa muda na kuwa karibu na watu muhimu hata nikiwa mbali. Ndiyo maana nahisi kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda zaidi kutumia AC kwa sababu inanipa baridi ya haraka na dhabiti. Hasa wakati wa joto kali. Inanifanya nijisikie huru na kustarehe zaidi bila kelele nyingi. Tofauti na upepo ambao wakati mwingine hauleti baridi ya kutosha. Hata hivyo, nikitaka hewa ya asili na utulivu, basi upepo pia ni mzuri. Lakini kwa faraja ya haraka, AC ndio napendelea.

Kwa kawaida, sijihisi vizuri kusubiri kwenye mstari kwa mda mrefu, hasa kama kuna haraka au nimechoka. Hata hivyo, najaribu kuwa mvumilivu na kutumia mda huo kufikiria mambo yangu au kuangalia simu ili nisichoke zaidi. Ingawa siipendi sana, ninaelewa kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha na kunasaidia kujifunza subira.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi hupanga kwanza kazi yangu kulingana na umuhimu na tarehe ya mwisho. Ninatengeneza orodha ya mambo na kufanya na kugawa muda kwa kila kazi. Kisha nakazia kufanya kila hatua bila kuchelewa. Pia, najaribu kuondoa vikwazo vinavyoweza kunivuruga. Kama simu au mitandao ya kijamii, ili nizingatie kazi. Kwa kufanya hivi, ninaweza kumaliza kazi kwa ufanisi na bila haraka ya mwisho na kujisikia amani na kuridhika.

Kutazama nje dirishani mwangu ni kitu ninachopenda sana. Hasa asubuhi wakati mwanga wa jua unaingia taratibu. Nimeona mitaa yenye barabara chache na majengo madogo. Pamoja na miti yenye majani mabichi ya nayongaa. Wakati wa msimu wa mvua, mti uguzwa na maji na barabara uguzwa na unyevu. Huku wakati wa msimu wa kiangazi, mwanga ukiwa mkali na anga kuwa wazi. Kutazama nje kuna nifanya nijisiki utulivu na furaha. Na mara nyingi kunanisaidia kupumzika na kufikiria mambo kwa uhazi. Nikihisi husiano na dunia ya nje huku nikiwandani ya chumba changu.

Mchezo ninaoupenda kutazama zaidi nimpira wa kikapu kwa sababu unakasi na msisimuko mkubwa kila wakati. Na penda kuona wachezaji wa kifanya mbinu za kushangaza, kujaribu kuruka juu na kupiga pointi ngumu. Jambo linalo ongeza shauku ya mchezo. Na kumbuka mechi moja ya kushangaza ambapo timu iliyo kuwa nyuma kwa pointi nyingi ilipofanya mabadiliko ya haraka na kushinda mwisho wa dakika chache. Na iyo ilinifanya nisimame kwa msisimuko. Napenda kutazama michezo hii kwenye tv, chumba changu au kwenye uwanja wakaribu. Na kila nikitazama na jisikia furaha, msisimuko na pia motisha ya kushindana na kufanikisha malengo.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Asa siku za jua kali au wakati wa baridi kidogo. Kofia usaidia kulinda uso wangu kutokana na jua, vumbi au baridi. Na pia inatoa mtindo mzuri na kufanya nionekane vizuri. Wakati mwingine, kofia hunifanya nijisikie huru na raisi. Asa nikiwa njiani au kwenye matembezi.

Mimi husasisha vifaa vyangu mara kwa mara, angalau mara moja hau mbili kwa mwezi, ili kuhakikisha vinafanya kazi vizuri na salama. Mara nyingine, nikiona kuna sasisho la dharula au programu mupya, usasisha mara moja bila kusubiri, kusasisha kunasaidia pia kupata vipengele vipya, kuondoa hitilafu ndogo na kulinda tarifa zangu binafsi, hivyo kuifanya simu au kompyuta yangu kuwa na ufanisi zaidi kwa kila kitu.

Binafsi, napendelea kusoma habari mtandaoni zaidi ya gazeti la karatasi. Napata habari haraka na kwa urahisi kupitia simu au kompyuta. Na pia ninaweza kupata vianzo mbalimbali ili kulinganisha tarifa. Habari mtandaoni pia zinanisaidia kubakisha muda na kuangalia mada ninazopenda pekee. Tofauti na gazeti ambalo mara nyingine lina habari nyingi ambazo sihitaji.

Timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani ninayo penda ni New England Patriots kwa sababu wana historia ya ushindi na wanacheza kwa mbinu za kipekee na zinazo changanya kasi. Akili na mshikamano wa kikundi na kumbuka mchezo mmoja mkuu walipo shinda superbowel kwa mashambulizi ya mwisho na ilo lilinifanya nisimame kwa msisimko mkubwa. Mchezaji ninaye mpenda zaidi ni Tom Bradi kwa sababu ana ujasiri, uongozi na uwezo wa kufanya pointi muhimu wakati wa dharura Kila wakati, timu yangu inapocheza najiskia msisimko, shauku na fahari kubwa na mara nyingine hufanya niwe na moyo wakushabikia kwa nguvu bila kuchoka.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu inanipa uhuru wa kunisaidia kujisikia mwenye afya na mwenye nguvu. Kuendesha baiskeli hunifanya nipumzike mawazo, nione mazingira vizuri, na pia ninjia nzuri ya kufanya mazoezi bila kujisikia kuchoka sana. Wakati nikiendesha baisikeli, najisikia furaha, utulivu, na ninafurahia sana safari yenyewe.

Mimi hupenda kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu inasaidia kuamka, kutoa nguvu na kuanza siku yangu kwa furaha. Asubuhi huwa hewa safi na watu si wengi. Hivyo naweza kufanya mazoezi kwa utulivu bila usumbufu. Pia baada ya mazoezi, najisikia kuwa na nguvu na tayari kushughulikia kazi za siku nzima kwa ufanisi. Jioni pia ni nzuri, lakini asubuhi inanikilisha zaidi msisimuko na motisha ya siku nzima.

Mimi napanga kazi yangu kwa kutengeneza horodha ya mambo ya kufanya, kulingana na umuhimu na muda wa kukamilisha kila moja. Kwanza, ninaangalia kazi zinazo itajika umakini mkubwa na kuzifanya mapema asubuhi. Kisha kazi ndogo wa uzisizo za dharura naweka badaye. Pia nagawa muda wa mapumziko kati ya kazi ili nishoke na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa ufanisi. Kwa kutumia mpangilio huu, ninaweza kukamilisha kazi zangu kwa wakati na bila shaka. Huku nikihisi kuwa ni mtulivu na mdhibiti wa mambo.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea, na ilikuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Nilijitolea kusaidia katika shuguli za jamii kama kuwasaidia watoto na kusaidia usafi wa mazingira. Jambo lililonifanya nijisikie kuwa na mchango chanya. Kazi ya kujitolea ilinifundisha umuhimu wa kushirikiana, kuwa jali wengine na kuridhika kwa kusaidia bila kutarajia malipo.

Ili kuweka afya nzuri, mimi hufanya mazoezi mara kwa mara. Kama kutembea, kukimbia kidogo, au kufanya mazoezi ya nguvu nyumbani. Pia, nimejitahidi kula chakula chenye lishebora, ikiwa ni pamoja na matunda, mboga na protini za kutosha. Na kuepuka vyakula vya mafuta mingi au sukari nyingi. Kwa upande wa akili. Ninahakikisha na pumzika vya kutosha, kulala vizuri na kupunguza msongo wa mawazo kwa kufanya shughuli na kupumzika kama kusoma au kutazama mandhari.

Mfanya biashara bora ni naye mjua ni Elon Musk kwa sababu ana uwezo mkubwa, ubinafsi, na uwezo wakubadilisha sekta mbalimbali kama magari, nafasi, na nishati safi. Nina mpenda kwa sababu hachukui hatari kwa hofu, bali yeye hutafuta suluhisho la kipekee kwa changamoto za dunia. Na kumbuka jambo la ajabu alilolifanya ni kuanzisha SpaceX na kufanikisha ndege za anga kurudi salama. Jambo ambalo halikuwai kutokea maranyingi, nimejifunza kutoka kwa umuhimu wa kujaribu mambo mapya, kuwa na uvumilivu na kushirikisha timu yenye malengo ya juu, ninahisi heshima na msisimuko kwa jinsi anavyofanya biashara, kwani huchanganya ubunifu na ushawishi mkubwa kwa ulimwengu.

Mimi napendelea kula wali zaidi kwa sababu ni rahisi kuandaa, na unaweza kuula na vyakula mbalimbali kama mboga, nyama au maharagwe. Wali pia hunipa hisia ya kushiba vizuri bila kuwa mzito sana tumboni. Hata hivyo, ugali pia ninaipenda hasa nikila na mboga za asali au samaki, lakini kwa matumizi ya kila siku, wali hunivutia sana.

Sherehe yangu ninayopendezwa zaidi ni krismasi kwa sababu inajumuisha familia, marafiki, chakula kitamu na hali ya furaha na mshikamano. Napenda jinsi nyumba zinavyopambwa, mwanga wa taa na mziki unaoleta shangwe. Pia napenda kushiriki zawadi na kuona furaha kwenye uso wa watu wengine. Shere hii unifanya nijisikie mshikamano, upendo na furaha ya pamoja, na kila mwaka ufanya nikumbuke kuhusu, kumbukumbu nzuri na msisimuko wakipeke.

Ili kujiandaa kwa mkutano, mimi kwanza hupitia agenda au mada inayokadiliwa ila nijue ni mambo gani muhimu. Kisha nakusanya taarifa na nyaraka zinazohitajika kama vile ripoti, takwimu au nukta za kujadili. Pia ninapanga mawazo yangu ili niweze kuzungumza kwa uwazi na kuwasilisha hoja zangu kwa ufasaha. Kabla ya mkutano najitahidi pia kuwa na muda wa mapumziko kidogo na kuhakikisha kifaa changu kama kompyuta au simu kiko tayari.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu unisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kabli ya kufanya uamuzi. Maoni unipa picha halisi ya uzoefu wa wengine, hasa kuhusu bitha, uduma, hau habari fulani. Pia unisaidia kujifunza mambo mapya na kuona jinzi watu wanave fikiri. Jambo linalonifanya nijisikie nimeelimika zaidi na tayari kufanya maamuzi bora.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani, na tutasalimiana mara nyingi tunapokutana. Wengine tumezoea kusaidiana katika mambo madogo kama kushirikiana taarifa au kuangaliana nyumba. Hali hii hunifanya nijisiki7e salama na kuwa sehemu ya jamii, kwa sababu ni vizuri kuishi mahali ambapo watu wanajuana na kuheshimiana.

Ushauri wangu wa kumupa mtu mwingine ni kujaribu kila wakati kuwa mvumilivu na kufikiri kabla ya kuchukua hatua. Ni muhimu pia kusikiliza wengine kwa makini, kuelewa mawazo yao na kushirikiana bila hasira. Kwa kufanya hivi, mtu anaweza kuepuka migogoro isio ya lazima, kufanya mahamuzi zaidi na kujenga uhusiano mzuri na wengine. Jambo linaloongoza furaha na mafanikio katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa utulivu na kufanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha na ulimwengu. Usiku nikiangalia anga lenye nyota nyingi najisikia kama mawazo yanatulia na moyo unapata amani. Pia hunifanya nijihisi mnyenyekevu, nikitambua kuwa dunia ni kubwa sana na sisi ni sehemu ndogo tu ya uzuri huo.

Ili kulinda mazingira, mimi hufanya mambo madogo lakini muhimu kila siku. Kwa mfano, nakusanya na kutupa taka kando na kufuata utaratibu wa kuchakata. Hupunguza matumizi ya plastiki isiyo ya lazima, na pia natumia maji na umeme kwa uangalifu. Pia napenda kutumia vyakula vya asili, na kutembea au kutumia baiskeli badala ya gari wakati ni karibu, ili kupunguza moshi wa hewa.

Zoezi nzuri nililo jenga ni mpango wa kukimbia kila asubuhi kwa dakika thelathini kwa mda wa wiki kadhaa. Nilianza kwa hatua ndogo, nikikimbia hatua chache tu na kisha kuongeza kasi na mda kidogo kidogo. Zoezi hili lilinisaidia kujenga nguvu, stamina na pia kusaidia kuwa na mtazamo chanya kila siku. Nilijisikia fahari na furaha nikiona maendeleo yangu na ilinifanya pia nijisikie kuwa na afya na msisimuko zaidi.

Mimi napendelea mwanga wakati kwa sababu unipaisia ya utulivu na faraja bila kuwa mkali sana. Mwanga huu ufanya chumba kuwa na joto la kawaida na nirahisi kusoma, kufanya kazi na kupumzika bila kuchosha macho. Mwanga mkali mara nyingine unaweza kunivuruga au kunasumbua. Hivyo munga wakati unanakilisha faraja na amani zaidi kwa maisha yangu ya kila siku.

Wakati ninapoisi wasiwasi, mimi hupumzika kwa kina na kuchukua pumzi ndefu ili kutuliza akili. Pia najaribu kutafakari tatizo kwa utulivu, kugawa hatua ndogondogo za suluhisho na kuandika mawazo yangu ili kuyapanga vizuri. Mara nyingine, napenda pia kufanya mazoezi au kutembea kidogo ili niondoe mawazo na mukazo wa mwili na akili. Hatua hizi hunifanya nishuke na kuweza kushughulikia hali hiyo kwa hekima na utulivu.

Mimi kwanza napanga kazi kabla ya kwanza. Nikitazama orodha ya mambo ya kufanya na kuamua ni yapi ya naitajika kipaumbele. Kisha ninaanza na kazi muhimu hauzinazo itajika umakini mkumbwa. Huku nikihakikisha kila kitu kinafanyika kwa utaratibu mzuri. Pia napanga muda wa mapumziko kidogo ili nisichoke na kuakikisha na pata matokea obora. Kwa kufanya hivi, napata mutiririko mzuri wakazi na kumaliza kila jambo kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu kunanisaidia kuwa na afya njema na kutuliza mawazo yangu. Kukimbia hunipa nguvu, unifanya nijisikie huru na inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Pia napenda isia ya kuridhika ninayopata baada ya kukamilisha zoezi kwa sababu inanifanya nijisikie mwenye nguvu na mutisha zaidi.

Ninakabiliana na mabadiliko kazini kwa kuwa wazi na mwenye mtazamo chanya. Kwanza, najitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko na jinzi ya navi ya athiri kazi yangu. Kisha najifunza ujuzi mupya unawitajika. Pia, nawasiliana na wenzangu ili tushirikiani na kusaidiana. Na kuchukua mabadiliko kama fursa ya kukua na kuboresha utendaji wangu badala ya kuyahogopa.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa uwazi na heshima. Nikitumia mazungumzo ya ana kwa ana, simu, au ujumbe kulingana na hali. Pia ninasikiliza mawazo yao kwa makini, kutoa maoni yangu kwa utulivu, na kuhakikisha taarifa muhimu zinaeleweka na kila mtu. Mawasiliano haya hunisaidia kujenga ushirikiano mzuri, kuzuia migongano na kufanikisha kazi kwa pamoja.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa kofia au kapu. Kutumia miwani ya jua na kuepuka kukaa moja kwa moja kwenye mwanga mkali wa jua kwa mda mrefu. Pia napenda kutumia kirasha cha juu au krimu ya kuzuia miale ya juwa ili kulinda ngozi yangu. Hatua hizi ufanya nijisikie salama, kunilinda kutokana na kuchomwa na jua na kunisaidia kubaki baridi na raha wakati wa siku za joto.

Mimi napendelea kunyoa kwa sababu kuna nifanya nijisikie msafi, nadhifu, na tayari kwa shughuli za kila siku. Kunyoa unipa mwonekano unawunifanya nijiamini zaidi. Asa kazini au nikikutana na watu. Ingawa ndevu zinaweza kuwa na mtindo mzuri, mimi hujihisi huru na mwepesi zaidi ninapo kuwa nimenyoa.

Ndiyo, ninavaa miwani, hasa wakati wa kusoma au kutumia kompyuta kwa muda mrefu, miwani hunisaidia kulinda macho yangu na kupunguza uchovu wa kuona, pia hufanya nijisikie vizuri na kuzingatia kazi ninazofanya. Wakati mwingine, pia hunionyesha mtindo kidogo, lakini zaidi ni kwa sababu ya afya ya macho yangu.

Binafsi, napendelea chakula kisicho na mafta mengi kwa sababu uchangia afya nzuri na kunifanya nijisikie mwupesi baada ya kula. Napenda kula vyakula venye lishe kama matunda, mboga na protini chenye afya. Huku nikiepuka vyakula venye mafta mengi au sukari nyingi. Hata hivyo mara chache, chakula chenye mafta kidogo pia nikizuri, lakini kwa kila siku, chakula hicho na mafta ndio napendelea.